Mimi napenda kusumamia kwa sababu ninaposimamia mimi hujifunza mambo mengi na husaidia kufunza wale ambao ninawasimamia mambo ambayo nimejifunza kwa hivyo mimi hupenda kusimamia kuliko kusimamiwa kwa sababu kusimamia hunisaidia. Na unaposimamia huwa unazidi kukua mtu ambaye unajua kujua uvumilivu, kuvumilia watu, kuweza kufundisha watu na kusaidia wengine kuinuka na kupanuka kimapato, kimawazo, kielimu, kiheshima, kwa hivyo kusimamia ni bora kuliko kusimamiwa.

Ningependa kujifunza kazini mambo ya kuekeza, mambo ya kuweza kuekeza pesa, mambo ya kueza kuweka akiba. Haya ni mambo ningependa kuweza kujifunza ili yaweze kunisaidia kuimarika, yaweze kunisaidia kupanuka, yaweze kunisaidia hata kuweza kuweka hazina na kuweza kuekeza hata katika mambo ya usoni na mambo ya hapo mbele. Kwa hivyo ningependa kujua mambo ya kuweka akiba na kuekeza hayo ni mambo ningependa kujifunza kazini.

Ninapenda mkate wa kuokwa kwa sababu mkate wa kuokwa hii hukuwa mzuri na huwa pia haiharibiki haraka kulinganisha na mikate haya mingine, ndivyo mimi napenda mkate wa kuokwa na unaweza kula wakati wowote waweza kula na chai ya majani waeza kukunywa na chai mkanda kwa hivyo mkate wa kuokwa yukuwa bora na yukuwa nzuri na pia inamanufaa ndani ya mwili kwa sababu inakupatia nguvu inakujenga na inanutrisheni ambayo zinakusaidia katika mwili wako na katika kuweza kukusaidia katika pilkapilka za siku.